Naam, ninapendelea juisi ya tufaha. Hii ni kwa sababu ina ladha tamu. Pili, huongeza kinga mwilini kwa kuongeza proteini kwa mwili. Tatu, ni huimarisha afya ya moyo. Nne, ni huboresha afya ya ngozi. Hii kufanya ngozi yako kuwa yenye kutamanika.

Mambo ambayo ninayafanya wakati wa mgogoro ili kumaliza mgogoro huo. Kwanza ni kwa kusikiliza upande wake na kumngoja kwanza atoe hoja zake. Pili ni kwa kuzungumza na mtu huyo kwa lugha ya adabu na heshima ili kupunguza kelele na matusi tatu ni kwa kutafuta suluhu wala si mshindi katika mgogoro huo.

Naam, napenda mziki wa jadi kwa vile ulikuwa unatumia lugha ya adabu na heshima. Vile vile, pia mziki huu wa jadi ulilengea katika kutatua, kuonya, kuelimisha, watu na wanajamii kuhusu kitu fulani. Na mwisho, nyimbo hizi za jadi huburudisha.

Naam, napenda chakula kisicho na mafuta kama vile kasava, mhogo, vile vile mnazi. Hii ni kwa sababu mafuta huwa na athari nyingi kushinda uzuri wake. Kwanza, huongeza matatizo ya moyo kama vile cholesterol. Pili, huongeza uzito kupita kiasi au kufanya mtu kunenepa kupita kiasi.

Naam, chumbo ninachopenda kupiga katika mziki ni ngoma. Chombo hiki, mimi nilikisomea nikiwa katika kidato cha tatu. Kwa hivi, sasa mimi katika kijiji chetu cha kisiwani, mimi ndiye bora katika kupiga chombo hiki. Nipigacho chombo hiki, watu huwa huburudika kwa ustadi wangu katika kupiga chombo hiki.

Ninachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Mfano simu. Mimi hutumia simu yangu kwa umakini ili kuifanya kutumia moto kidogo kila niitumiapo. Hii hunisaidia kupunguza muda wa kuendelea kuichaji na vile vile hii hunipatia motisha zaidi ya kuendelea kuiweka kuwa salama.

Naam, mimi ni mwana biashara wa kuuza mavazi. Jinsi nilivyoichagua kazi yangu. Ilikuwa, ili njia hii ilikuwa na wateja wengi. Waliokuwa wananua mavazi ila wauzaji ni kiasi. Kilichonipendeza zaidi ni kwa kuridhisha mahitaji ya wateja wangu. Na mwisho, kitu ningependelea kubadilisha katika biashara yangu ni kwa kubadilisha stoki na kuuza mavazi mavazi ya kisasa.

Naam, ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni haya hunipa nafasi na jinsi ya kusuluhisha matatizo yaliyo katika biashara yangu. Pili, maoni haya pia huniwezesha kuelimisha wenzangu jinsi ya kusuluhisha matatizo yao na yanayowakumba.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kazi ya kusafisha vyombo. Kazi hii mara nyingi, mimi huichukia kwa vile, mimi sipendi kuguzaguza mabaki ya chakula yaliyobaki. Pili, mimi huwa sipendi kuona chakula kilicho baki kikitupwa ilihali kuna watu walio njaa bila wao kula.

Ninataka kufika katika kiwango cha juu kabisa katika kazi yangu ya biashara ya kuuza mavazi kazi hii, kiwango hiki ambacho nataka kufika ni kiwango ambacho mimi ndiye muuzaji maarufu kabisa wa nguo katika mtaa wetu wa Kisiwani.

Naam mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kujiunga na jamaa yangu pamoja na marafiki ili kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Pili ni kwa kushukuru wavyele wangu kwa kunileta kwa dunia hii ili kutimiza wajibu ambao ninao. Tatu, ninachukua fursa hii kushukuru marafiki wangu kwa kujiunga na mimi na kwa kuniletea vipawa mbali mbali.

Naam, ninaifadhi kitu cha thamani maishani katika jamii. Mwanzo ni elimu. Elimu yangu nimeifadhi kwa hali na mali. Pili ni kupandisha cheo kwa kazi kila mara. Tatu ni umaarufu unaoendelea kunikumba kila mara. Nifanyapo kazi yangu kazi.

Naam, ninamahusiano mazuri kati yangu na wazee wangu. Kwa vile, ninafaa kuwapatia heshima kila mara. Pili, jambo ambalo linanifanya kuwa na mahusiano mema na wazee wangu ni kufanya uwajibikaji na kufanya kazi kwa nidhamu na heshima.

Naam. Majira ambayo mimi huyapenda ni majira ya masika. Hii ni kwa sababu masika hupunguza joto jingi huku mombasani kwa vile Mombasa hujulikana kuwa na joto jingi. Pili, jambo ambalo lilinifanya kupenda masika, ni mvua siku moja ilinyesha na kuleta papa mkubwa. Hadi uvuoni ambayo tulimchinja na kumsherehekea kama sisi wana kisiwa.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza ni kuongezwa cheo. Hii ni kwa sababu ya kazi ambayo nimekua nikichapa mchana kutwa usiku kucha. Pili ni umaarufu kazini ambapo mimi hujulikana kama mtu anayeweza kusaidia wenzake pale ambapo wamelemewa ama penye wanatatizo flani.

Jambo ambalo mimi hufanya ili kuweka afya yangu kuwa nzuri. Kwanza ni kupanda milima ili kuongeza afya yangu kuwa nzuri na kupunguza uzito. Pili ni kwa kula chakula ambacho hakina mafuta mengi kama vile mhogo, mahindi. Tatu ni kwa kuogelea ili kufanya kazi ndogondogo ili kupunguza uzito katika mwili.

Jambo ambalo mimi hulifanya wakati wa furaha ili kujifurahisha ni kujiunga na jamaa na marafiki ili kujifurahisha pamoja, pili ni kuelekea baharini ili kuogelea, tatu ni kuketi chini ya mnazi na kula wali wa nazi na samaki wa kupaka.

Jambo ambalo mimi hufanya mara nyingi wikendi ni kuingia katika mtandao na kujielimisha na wenzangu katika timu yangu. Pili, ni kwa kusherehekea wikendi hiyo na wenzangu, na jamaa yangu. Tatu, ni kwa kushiriki kwa wavyele wangu na kuwapeleka out.